Niambie kuhusu utaratibu wako wa jioni. Jioni ikifika kwanza niseme kama nilikuwa na kazi mingi mchana mimi napumzika kiasi. Nikishapumzike ikifika kitu saa moja naanza kuandaa chakula ya cha usiku. Naanza na kupika. Nikisha nikipika kila chakula tunakula hapo kitu saa tatu ya usiku. Tena nao mtoto nayo nitamkulisha mapema. Ili aeze anze kulala mapema.

Unavyolea nywele zako mara ngapi? Ninavyo, nimezilea nywele zangu kwa sasa kwa miaka tano. Sijawahi nyoa, nazilea ziwe ndefu, zinipendeze, nizishuke, nizishuke kitu ambayo nataka kushuka kwa nywele yangu.